Mimi mara nyingi hutumia kompyuta. Kompyuta ina rahisisha sana kazi yangu. Ninaputumia kompyuta. Basi mimi hufanya mambo yangu kwa haraka. Mimi hutumia kompyuta kwa kutumia programu mingi sana niko na programu mbali mbali ambavyo mimi hutumia kompyuta kuvifanya.

Siku njema huonekana asubuhi siku njema huanza na asubuhi njema. Kwa hivyo, mimi huanza siku yangu asubuhi na mapema kwa kuamka saa tisa asubuhi. Na baada ya kuamka saa tisa basi mimi, basi mimi husugua meno yangu alafu na chukua kiamshakinywa. Kiamshakinywa mimi hunywa chai kwa biskuti ama kwa keki ama kwa mkate. Baada ya hapo mimi huoga majibaridi na ninapooga maji baridi basi mimi huhisi vizuri sana. Siku njema kwa kweli huonekana asubuhi na mimi huakikisha kwamba nafanya yale yote ambayo nafaa kufanya. Ile niwe sawa na ni hisi vizuri.

Maji ni muhimu sana katika maisha yetu. Mimi napenda sana kunywa maji. Mimi hunywa glesi ngapi ya maji kwa siku. Mimi hunywa glesi nane ya maji kwa siku. Hiyo ni karibu lita moja ya maji. Hiyo ndiyo idadi kamili ambayo wanasayansi na madaktari wanahimiza watu kunywa kila siku. Mimi napenda sana kufuata yale yanayoelezwa na daktari. Ninapokunywa maji basi mimi nahisi vizuri. Tena mwili wangu inakuwa salama na haikauki oyo ovyo ninapukuwa na maji mwilini. Basi hata damu pia ninakuwa nayo ya kuongezeka. Na ninahisi vizuri ninapo ninakuwa na mwili laini kabisa ya kufurahisha. Na hata pia ikikuja kwa kumea, basi mimi na mea ni kiwa vizuri tena laini. Maji ni umuhimu sana katika maisha ya binadamu. Maji pia hutumika kwa njia zingine mbali mbali kama kwa kukwea kwa mimea. Mimea yanahitaji maji kabisa. Mimea yanapoekelewa maji. Basi yatamea vizuri sana kwa njia inayostahili. Na tutakuwa na chakula mengi sana. Maji sana sana yale ya mvua ni mazuri sana kwa mimea. Na kila siku, kila wakati, watu wengi hutumia haya maji. Maji ni muhimu sana. Kunapokuwa na kiangazi, maji huwa inaenda chini. Na mimea basi pia hukufa. Na maji inapokuwa, mimea humea vizuri sana na inavyo stahilika. Mimi napenda sana kukiwa na maji. Kwa sababu maji ni mzuri tena ni ya kufurahisha. Maji pia husaidia kwa kunywa kwa wanyama. Wanyama wanahitaji maji kabisa. Na mimi huhakikisha kwamba kila wakati wanyama wako na maji ya kunywa. Na kwa sababu wanapokuwa na maji ya kunywa basi hata watahisi vizuri sana. Jinsi inavyofaa. Mimi mara nyingi huhimiza watu kuhakikisha kwamba maji inatumika vizuri. Kuna shirika mbali mbali ambazo vina ambavyo viko katika ambavyo viko katika uwanja wa kuhifadhi maji na hayo mashirika huimiza watu kabisa wazingatie kuhifadhi maji kwa hivyo hata mimi nina matumaini kwamba siku moja nitaweza kujiunga na mashirika kama hayo ili niweze kusaidia kutunza maji mimi napenda sana kutunza maji na tunapokuwa na mazingira mazuri yaliyotunzwa basi pia yatatupa mandhari mazuri. Na mazingira na mandhari mazuri, basi yataleta mvua. Na mvua inapokuja kwa wingi, basi maji pia yatakuwa kwa wingi kwa hivyo, mimi hupenda sana tukiwa na maji mengi sana. Kwa sababu maji ni muhimu katika maisha ya binadamu. Na binadamu hawezi kuwa bila maji. Nina mshukuru sana mungu kwa kutupa maji. Na maji ni muhimu kwa maisha yetu. Tena yametusaidia kabisa. Mimi ninamshukuru mungu wangu. Kwa sababu maji ni mazuri. Tena ni ya kupendeza. Maji pia hutumika kwa kufanya vitu mbali mbali kama kwa kusafisha. Na tunaposafisha basi vitu vinakuwa visafi. Bila maji hatuwezi safisha. Kwa hivyo mimi napenda sana tukiwa tunasafisha. Maji ni mazuri. Tena ni vya kupendeza mno. Mimi katika maisha yangu yote huhisi vizuri sana ninapotumia maji. Maji ni mazuri. Tena ni ya kufurahisha. Mimi huhimiza watu sana kuhifadhi maji. Kwa sababu tunapohifadhi maji basi tunakuwa vizuri. Tena tunakuwa katika njia ya kupendeza mno. Kwa hivyo mimi huwa na furaha sana ninapoona watu wakihifadhi maji wakati wote siku yote. Mimi kwa hivyo huwa na furaha tele. Na huimiza watu kuhifadhi maji wakati wote. Siku zote. Asanteni. Tuhifadhi maji na tulinde mazingira yetu.

Jumanne nitaenda sokoni, nitakapoenda sokoni jumanne, basi nitaweza kununua vitu mbali mbali. Nita hakikisha kwamba na nunua kila kitu cha muhimu ikiwemo vyakula na hata vitu vya watoto wangu vyakucheza, kijana wangu aliniambia anataka vitabu shuleni. Sawa, sawa, nitakapoenda sokoni jumanne, basi nitaweza kumnunulia vitabu vyake. Ni lazima asome kwa bidii. Nilimwambia jumanne saa nane nitampelekea vitabu alivyohitaji. Ndiposa hata yeye aweze kusoma kabisa tena kwa bidii. Lazima nitafanya hivyo.

Mchana ni wakati mwafaka sana wakufanya vitu mingi. Mimi mara nyingi hufanya vitu vyangu vyote mchana kila siku. Ninapofanya vitu zangu mchana basi. Huwa na hakikisha kwamba nimeifanya vizuri. Napenda sana kufanya vitu mchana. Kwa sababu hunipa wakati mzuri na hata na hata mchana kesho. Lazima nitaenda kutembelea rafiki yangu. Rafiki yangu ni mtu mzuri. Tena tunapendana kabisa. Ni rafiki wangu wa karibu. Sisi hutembeleana mchana. Siku ya ijumaa tutaenda kanisani mchana alafu siku ya jumapili saa nane mchana basi tutaenda kusherehekea. Rafiki yangu atakuwa na harusi. Kwa hivyo saa nane tulialikwa tuende tukashereheke harusi yake. Lazima nitaenda. Ili nisimame na rafiki yangu ni rafiki yangu wa dhati tena wa karibu sana. Lazima nisimame na yeye katika harusi yake. Mimi mchana mara mingi huwa napenda kulala. Ama saa zingine mchana mimi husoma fitabu mbalimbali. Mimi ni msomaji hodari.

Labda nitaenda sokoni kesho, nitapoenda sokoni, labda nitamuona mchungaji ama nikose kumuona, na labda nitanunua vitu mbali mbali. Nataka sana ninapoenda sokoni, basi niweze kuchukua vitu tofauti, niweze kuja naso nyumbani, na ninamatumaini kwamba nitaeza kufanya hayo kwa wakati ufau. Labda ni sije kuenda. Basi ni tatafta mtu ambaye ataeza kunifanyia jambo lilo kwa wakati ufahao kwa sababu nataka sana hilo jambo lifanyike. Na labda nitaka poenda. Basi nitakikisha kwamba kila kitu kishwari. Na kiko jinsi kinavyotakikana kuwa.

Mimi napenda sana chai. Mimi hunywa chai ya ketepa. Mimi huhakikisha kwamba nakunywa chai moto kila siku. Ninapoamka, saa saba, usiku ama saa tisa usiku. Basi mimi huhakikisha kwamba nakunywa chai cha ketepa. Ni chai mzuri tena ya kupendeza mno.

Mimi napenda sana nyama. Mara nyingi mimi hukula nyama ya ng'ombe. Nyama ya ngombe ni nyama tamu tena ni ya kupendeza. Ikona ladha tamu sana ya kufurahisha. Mimi mara nyingi hupenda sana kula nyama. Ninapukula nyama basi nahisi vizuri sana tena ninahisi utamu kabisa. Na kwa hivyo napata nguvu zaidi. Nyama ya ng'ombe hunipa furaha. Pia nyama ya ng'ombe ina manufaa mbali mbali katika mwili wa binadamu. Hutupa proteini, vitamini na hata pia hutupa hutupa faida zingine mbali mbali. Kama kuongeza mafuta pia kwenye mwili inayo stahilika. Mimi mara nyingi hukula nyama ya ng'ombe iliyokaangwa na mafuta ama kuchomwa wakati mwingine. Nyama ni chakula kitamu. Wakati mwingine mimi hukula nyama ya paka pia. Paka pia ni mnyama mtamu lakini watu wengi hawapendi sana kula nyama yake kwa sababu sio mnyama ambaye wanadamu hula. Na mimi naye huikula kabisa, tena hufurahi sana ninapoikula. Napenda sana pia kula nyama ya sungura. Sungura ni mnyama mtamu tena ikona nyama nzuri ya kupendeza. Kando ya sungura napenda pia kula nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe pia ni moja wapo ya nyama nzuri na tamu sana tena ya kupendeza na yenye ladha nzuri kabisa. Mimi hula nyama mara mingi, mimi hula nyama mara tatu kwa wiki, kila wiki, bila kukosa. Kwa sababu, mimi napenda sana kula nyama na wakati mwingi, mimi hula nyama. Nyama inayokaangwa vizuri hiyo mimi huipeleka na ugali. Mimi napenda sana nyama kwa sababu ni tamu sana na niya kufurahisha.

Mwezi wa Desemba ni mwezi mzuri, wa kupendeza tena wa kufurahisha kabisa. Mwezi wa Desemba ndio mwezi ambayo watu hupumzika baada ya mwaka mrefy sana wa kazi. Hata mimi hupenda sana kupumzika mwezi wa desemba. Mara nyingi mwezi wa Desemba mimi huichukua na kukaa kando na familia yangu. Hio ni wakati. Huo ni mwezi wa kuwa na familia. Mwezi wa Desemba pia ndio mwezi wa sherehe mbali mbali kama sherehe ya krismasi.

Mimi hushugulikia changamoto kwanjia mbalimbali. Changamoto ni kitu ya kawaida, tena changamoto hukuja kwanjia mbalimbali. Na mimi napopatana na changamoto, basi mimi huyakumbatia na tena huakikisha kwamba ninashughulikia kwanjia inayofa. Mimi huakikisha kwamba changamoto yale ninayashugulikia ifavyo. Na kila wakati narikisha kwamba yale changamoto ninashugulikia ifavyo kabiza. Changamoto mimi siyapendi hata kidogo. Kwa sababu hunisumbua kabiza. Na ninapopatana na yale changamoto basi mimi huakikisha kwamba nafanya kila kitu. Kwanjia inayo stahili. Changamoto si mazuri. Na kwa hivyo. Mimi huakikisha kwamba changamoto ni naishugulikia inavyo fa. Moja wapo ya changamoto ambayo ni mepatana na ayo. Siku zilizopita ni lile changamoto lakufeli katika mtihani. Na lilisumbua sana. Lakini niliweza kupata njia muafaka wakupambana na hilo changamoto. Na inahakika kwamba katika siku zijazo nita kapo patana na changamoto tena. Basi nitayashugulikia kwa njia inavyo fa. Tena kwa ustadi kabisa. Ndiposa ya siwe ya nanisumbua tena. Mimi upatana na changamoto wakati mwingi sana. Na natamani kwamba ni siwaipatana nazo tena katika siku zijazo. Changamoto ni normal na tena ufanyika.

Mimi hupata huduma mbalimbali ninapoenda katika huduma kuu ya nchi yangu. Hata hivyo, mimi nikona biashara yangu. Na katika biashara yangu, mimi hupeana huduma mbalimbali kwa wateja. Nikona wateja wengi sana katika biashara yangu na kwa hivyo wakati mwingi, mimi uhakikisha kwamba wateja wangu wanapata huduma inayostahili. Huduma yangu ni mazuri, tena mimi uhakikisha kwamba ninapea wateja wangu huduma nzuri na vya kupendeza mno. Mimi uhakikisha kwamba wakati wote, vitu vyote viko sawa. Na wateja wangu wanapewa huduma ya kufurahisha tena yenye level ya juu kabisa. Kama huduma yenye kiwango ya juu kabisa. Mimi huakikisha kwamba kiwango changu cha kutoa huduma kiko sambamba tena sawa sawa kwa sababu wateja wangu ni watu muhimu tena lazima, niwalinde na niwatunze vizuri. Ndiposa waweze kurudi wakati na wakati, kila wakati. Wanaporudi, basi hata mimi ninafuraha sana. Kwa sababu, ninapowapea huduma, huduma nzuri. Wataweza kuniletea, wateja wapya kama marafiki zao, ama hata familia yao. Ama hata wataweza, ama hata wataweza kuambiana. Yale kiwango cha huduma ninayotoa na ni mazuri tena niya kupendeza. Mimi uhakikisha kwamba ninapotoa huduma basi ninaambia wale wateja wangu waweze kurudi kila wakati. Na mimi uhakikisha kwamba wananiambia kukiwa na changamoto au tatizo lolote kutoka kwetu. Na kwa hivyo, nakikisha kwamba wakati wote wako sawa na wako salama kwa chochote wanachokifanya. Mimi napenda sana kutoa huduma za hali ya juu. Kwa sababu huduma za hali ya juu ndiyo kiini, tena kiini nzito sana cha kuwa sawa katika kazi yangu wakati wote. Sasa kwa hivyo, mimi nahakikisha kila wakati kukosawa. Na napeana huduma za hali ya juu. Tena vya kufurahisha kabisa. Wakati mwingi mimi sipendi kupoteza. Kwa sababu napopoteza wakati, basi watu wengi sana hawatakuja katika biashara yangu. Kwa hivyo, napenda biashara yangu iweze kunawiri. Kwa kutoa huduma, nzuri za kupendeza.

Mimi sipendi kufanya vitu kwa haraka. Mbona sipendi kufanya vitu kwa haraka? Mimi napenda kufanya vitu pole pole. Tena kwa Ustadi Na mimi hupenda kuchukua wakati wangu. Ili niweze kufanya vitu kwa muda unaofa. Tena kuchukua wangu ili nifanye vitu kwa muda unaofa. Naam najipata kwamba nafanya vitu vya hali ya juu sana. Tena vya kufurahisha. Na basi napofanya Hayo Mimi huchukua muda wangu kabisa bila haraka hata kidogo. Basi mimi hupata mazao ya hali ya juu katika yale nayo fanya ikiwemo pale kazini mwangu na pofanya hayo hata mimi hufurahia kwa sababu wahenga walisema haraka haraka. Haina baraka kwa hivyo mimi nimetilia hayo maanani kabisa. Mimi huwa sina haraka hata kidogo kwa yale nayo ya fanya. Kwa hivyo, mimi hufanya mambo yangu pole pole, kwa njia ya ustadi, tena kwa njia ya kufurahisha kabisa. Ndiposa kusikwe na changamoto lolote. Na wakati mwingi, mimi huhakikisha kwamba natilia hayo, hayo, hayo maanani. Haraka haraka mimi huwa sitaki. Mara nyingi, mimi huwaambia wafanya kazi wenzangu. Ama wale walio karibu nami kwamba si vizuri kufanya vitu kwa haraka. Ni vizuri kufanya vitu kwa upole. Ndiposa unapofanya vitu kwa pole. Basi unajipata kuwa unafanya kazi nzuri. Tena ya kufurahisha. Tena kazi yenye hali ya juu inayo stahilika. Na ninapofanya hayo basi hata mimi nina hisi vizuri. Kwa sababu nitakua nimefanya kazi kwa ustadi na kwa upole tena tena kazi ambao nimefanya ni hali ya juu. Na ya kuvutia na kufurahisha. Ninapofanya kazi kama hayo basi hata wale ambao ninawafanyia hilo kazi huwa wakona furaha kabisa na ni jambo la kufurahisha sana. Mimi hupenda kufanya kazi mzuri na ya kupendeza. Mimi zipendi kazi ya haraka hata kidogo. Kazi ya haraka si kazi mzuri, tena si kazi ya kufurahisha. Mimi wakati mwingi huhakikisha kwamba kazi nayofanya ni kazi mzuri bila haraka ninapofanya kazi haraka, basi mimi huwasifanyi kazi vizuri inavyostahili. Kwa hivyo, mimi hufanya kazi pole pole, inavyostahilika, ndiposa jambo lolote mbaya lisitoke. Na huwa ninapofanya kazi pole pole, mimi hujipata kwamba nafanya kazi nzuri tena ya kuvutia mno. Ninapofanya kazi kama hayo, basi hata mimi huwa nafuraha sana. Kwa sababu kazi yangu ni kazi nzuri tena ya kupendeza mno. Napenda sana nikifanya kazi nzuri na ya kupendeza kwa sababu ni kazi nzuri sana. Haraka haraka haina baraka pole pole ndio mwendo. Hayo ndiyo ambayo mimi hutilia maanani kabisa. Tena wakati wote mimi pia huambia watu watilie hayo maneno. Kwa sababu ni mano ni maneno muhimu sana na yanapotiliwa maneno basi husaidia kabisa. Mimi sipendi haraka hata kidogo. Mimi huenda pole pole katika kutumia mwendo wa kobe. Ni mwendo mzuri na tena si mwendo mbaya.

Naenda sokoni wakati huu. Nitakapofika sokoni. Niko na orodha ya vitu mbalimbali ambavyo lazima nitanunua. Lazima nitanunua hizi vitu pekee. Nitahakikisha kwamba vitu ninavyo nunua ni vya hali ya juu. Tena ni vya baili. Sio ghali sana lazima nitazungumza na muuzaji. Pale sokoni ili wanipunguzie bei ama waniwachie kwa bei nafuu ili nisiweze kulipa bei mingi. Nimeandika chini kila kitu nitakayo nunua nitakapo fika sokoni. Nimefanya hivi ndiposa nisiweze kununua vitu ambavyo sikupanga kuyanunua bajeti pia niko nayo ya kutosha ya kununua vitu ambavyo ninavyo hitaji pekee. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba nimenunua hayo vitu pekee bila kuenda kinyume na bajeti yangu. Pia nitahakikisha kila kitu ninayo nunua ni ya bei nafuu. Nitanunua vitu kama mafuta. Na mafuta nimewekea shilingi hii. Nitanunua vitu kama vyombo mpya. Vyombo ni mekia shilingi hii. Makaratasi za kuweka bidhaa pia. Ni mekia shilingi hii na shilingi hii nadhani itatosha simu mpya. Nataka sana ninunue simu mpya. Nimekua wakati mrefu sana bila kukua na simu. Kwa hivyo natamani sana kuwa na simu mpya najua nitapata simu mpya wakati huu. Lazima nitaongea na muuzaji wa simu, ndiposa, aniuzie simu mpya ambayo ni ya kweli. Sitaki simu isiyo ya kweli. Simu zisizo za kweli, husumbua sana. Tena, nikipata simu ambayo siyo ya kweli. Basi mimi sitakuwa na furaha. Kwa sababu itanibidi nirudi sokoni tena. Na kwa hivyo nitakuwa nimepoteza pesa yangu. Pia lazima nitanunua chakula. Chakula kama kabeji nimewekea shilingi hii chakula kama karoti nimewekea shilingi hii na maembe nimewekea shilingi hii na pia nisisahau kijana wangu ako na siku ya kuzaliwa. Tarehe saba mwezi huu. Kwa hivyo lazima nitamnunulia keki. Keki yake lazima nitanunua. Na kwa hivyo nimemwekea shilingi hii. Na shilingi hii itakuwa ya kijana yangu. Kijana yangu lazima atapata keki yake ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Hiyo ni jambo ambalo lazima nitafanya bila kuisahau. Kwa hivyo, kijana yangu lazima atasherehekea siku yake ya kuzaliwa inavyo faa. Kwa hivyo, mimi ninapoenda sokoni basi nitahakikisha kwamba kila kitu ki shwari tena kila kitu ninakifanya jinsi inavyostahili. Lazima nihakikisha nimefanya kila jambo vizuri tena kwa njia inayofaa shilingi hii nimewekea bidhaa mbalimbali. Jirani pia alinituma. Jirani alinituma nimpelekee nimplekee begi, mtoto wake alitaka begi mpya lazima nitamunulia begi na nimpelekee. Kijana wake pia alifukuzwa shuleni. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba nimempelekea hiyo begi ndiposa kijana wake apate. Jinsi atakavyo rudi shuleni ili aweze kusoma. Nitahakikisha kwamba ameenda shuleni na amesoma kwa bidii sana. Bila kujisahau nitahakikisha kwamba hilo ni jambo ambalo limefanyika inavyo faa. Na kwa hivyo, jirani lazima awe sawa inavyo faa wakati wote.

Basi litakuja saa saba asubuhi. Saa saba asubuhi ni wakati nadra sana. Na najua wakati huu ni watu wachache sana ndio watakuwa wameamka. Kwa hivyo, nitahakikisha kwamba nimekuwa tayari. Basi litakapofika, basi mimi niweze kuingia pale. Na niweze, ndipo tuanze safari yetu. Tunaenda katika mji wa Dar es Salaam. Na kwa hivyo, dereva alisema kwamba atatoka mapema, saa saba usiku, hiyo ni saa moja bada ya saa sita usiku. Itakuwa ni usiku wa manane. Kwa hivyo, nitahakikisha kwamba nimefika pale kwa wakati ufaao ili niweze kwenda. Na nitahakikisha kwamba nimefika pale kwa wakati ufaao ili niweze kwenda na watu wote, bila kuchelewa. Basi litakapofika, basi nitahakikisha kwamba niko pale. Nilichukua kiti nambari sita. Nambari sita liko karibu na mlango. Mimi napenda sana kukaa karibu na mlango. Na hilo kiti pia liko karibu na dirisha. Kwa hivyo, nitakuwa ninaona vitu vya barabarani. Lakini sitaona vizuri kwa sababu itakuwa ni usiku wa manane. Pengine nitasubiri hadi asubuhi, ndiposa niweze kuona vizuri. Lakini nina uhakika kwamba nitaona vizuri, tena nitakuwa na furaha na uchangamfu zaidi unaofaa. Nitahakikisha kwamba kila kitu kishwari nitakapokuwa natembea. Basi litakapofika basi nitaweza kununua bidhaa mbalimbali ambazo nitakula. Nitakapokuwa pale ndani ya gari, nikienda,

Mara kwa mara mimi uhakikisha kwamba vitu vyangu vyote vishwari. Mara kwa mara mimi uhakikisha kwamba kina kitu ninachokifanya kiko tayari tena kiko vizuri. Mara kwa mara mimi uhakikisha kwamba madama daftarizangu za chuo ki kuu ziko sawa. Mara kwa mara mimi uhakikisha kwamba nimeeka vitu vyote kwanjia inayo stahili. Tena nimeya ekelia vizuri. Na mimi hupuza yale maneno ambayo sio ya muhimu mimi mara kwa mara uhakikisha kwamba nafanya vitu kwa njia inayostahili kwa sababu napofanya vitu kwa njia inayostahili basi ata mimi nakuwa na utulivu. Na mara kwa mara mimi uhakikisha kwamba ninaenda kanisani. Napenda sana kusali. Kusali ni muhimu. Tena nina posali mimi huisi vizuri mimi hupenda sana kumuomba mwenyezi mungu ndiposa aweze kunisaidia katika maisha yangu. Ninjia nzuri sana. Mimi huimiza watu kuenda kanisani na kusali. Mara kwa mara nijambo nzuri sana tena la kufuraisha. Mimi ni kuna urafiki na padri. Padri ni rafiki yangu mzuri. Na mimi humtembelea mara kwa mara. Mara kwa mara wakati wote mimi uhakikisha kwamba nafanya vitu kwanjia inayo stahili. Tena ni napoenda dukani na nunua chokoleti. Watoto wangu wanapenda chokoleti. Na wali ni arifu kwa mba mara kwa mara lazima ni wanunulie chokoleti. Kwa hivyo kwa sababu mimi ni nawapenda. Basi mimi uhakikisha kwamba nimewanunulia chokoleti mara kwa mara napenda sana hawa watoto. Kwa sababu ni wangu. Tena ni mungu ndiye amenipa. Mara kwa mara bibi yangu upenda sana. Upenda sana kufanya kitendo cha mapenzi. Na kwa hivyo, kwa sababu yeye huipenda mara kwa mara. Basi mimi pia nimekua na uraibu wake wakuifanya mara kwa mara. Kwa hivyo, mimi nimejiseti, tena nimejitesti kabiza. Mara kwa mara, mimi humfanyisha hilo tendo vizuri, anavo itaka, bila kuchoka. Kwa hivyo, hata mimi nikona furaha kabisa. Mara kwa mara, mimi huenda kutembelea wazazi wangu napenda sana wazazi wangu wakati wote tena mara kwa mara mimi huwa na furaha ninapokuwa nao ni watu wazuri sana tena wakufurahisha.

Mama ni mzazi wa kike, niko na mama yangu, mimi ninampenda mama yangu sana. Mama yangu ndiye mama mzuri sana kote duniani, ninampenda sana mama. Mama yangu ninampenda, amenilinda sana, tena yeye huwananipenda kabisa. Hata mimi ninampenda mama yangu kabisa, ningependa mama yangu awe mama yangu kabisa katika maisha yangu yote, na hata katika ziku zangu zote za usoni. Mama yangu ni mama mzuri. Tena wakupendeza. Na ni mama wakufurahisha. Mama yangu ni mama mwenye mchapa bidii kabisa. Tena ako na nguvu sana. Yeye hufanya jambo zake zote bila usaidizi wakati mwingine. Na tena yeye ako na upendo sana kwa watu. Watu wengi humpenda mama yangu. Kwa sababu mama ni mzuri. Tena wakufuraisha. Mama ni kiumbe mzuri sana. Kote duniani. Tena yeye huwa hufurasha watu wengi sana. Kwa hivyo, mimi napenda mama yangu. Mama yangu ni mtu mzuri, tena ni wakufurahisha kabisa. Ningependa sana mama yangu, siku moja awezekuona mafaulu yangu. Kote duniani, nitakapo kwa na pesa mingi basi mama yangu awezekuona nilivyofaulu. Na awezekuwa na furaha kabisa.

Nikona dada. Dada yangu anaitwa, akona jina nzuri sana. Dada yangu ninampenda kabisa, hata yeye ananipenda. Niliongea na dada yangu mwisho wiki iliyopita. Nataka nimpigie tena wiki hii, ili tuweze kuzungumza. Nitakapompigia dada yangu, tutakuwa na mambo mengi sana ya kuongelea. Ninauhakika kwamba hata yeye angetamani kuwa na mimi. Imekuwa muda mrefu sana tangu tuongee mwisho. Natamani sana kuongea na dada yangu. Kwa hivyo, ninauhakika kwamba nitakapompigia simu, tutakuwa na mengi sana ya kuongelea, kwa sababu imekuwa muda mrefu sana tangu tuonane mwisho. Lazima nitampigia dada yangu leo. Na nitakapompigia, nitamjulisha yale yote ambayo ninayo akilini. Nitahakikisha kwamba tunapiga hadithi nyingi, zile za kufurahisha tena za kutuleta karibu. Nikona dada mzuri, tena wa kupendeza, tena wa kufurahisha. Hata yeye ananipenda jinsi ninavyompenda.

Mimi napenda sana rangi ya blue. Vitu vyangu vingi huwa nivya blue kwa sababu napenda rangi ya blue. Niko na sahani za blue. Rangi ya blue ndiyo iko katika sebule yangu na hata chumba changu chakulala. Nguo zangu pia mingi zao niza rangi ya blue. Rangi ya blue ni rangi nzuri sana tena ya kupendeza. Ni rangi ambayo mimi hunifurahisha sana. Rangi ya blue ni rangi njema tena ya kupendeza kabisa wakati mwingi.

Mimi napenda rangi ya nyeusi. Rangi ya nyeusi ni rangi nzuri sana. Je? Unakumbuka kile rangi ambayo mimi napenda. Ndiyo, mimi napenda rangi ya nyeusi. Vitu vyangu mingi ni vya rangi ya nyeusi. Vikiwemo nguo zangu, sahani zangu, hata vitabu vyangu ni vya nyeusi. Mimi mara nyingi huvaa mavazi ya nguo nyeusi vyote. Kutoka kwa shati langu ama tishati langu kwa suruali yangu. Hadi kwa viatu vyangu na hata soksi zangu pia. Vyote huwa ni vya rangi ya nyeusi. Mimi napenda rangi ya nyeusi kwa sababu ni rangi nzuri. Tena ni rangi ya kupendeza. Mara nyingi mimi huwa na furaha sana ni napopatana na vitu nyeusi. Kwa sababu vitu nyeusi ni vitu vizuri. Tena ni vitu vya kupendeza. Na rangi ya nyeusi ni rangi yangu nzuri ambayo mimi hunipendeza na tena hunifurahisha. Napenda sana rangi nyeusi. Rangi nyeusi ni nzuri tena ni ya kupendeza. Mara nyingi mimi hununua vitu vya rangi ya nyeusi. Kwa sababu ni vitu nzuri. Tena ni vya kupendeza na ni vya kufurahisha. Mimi huo huo basi huwa napenda vitu nyeusi. Ninapenda dukani mimi huagiza vitu nyeusi. Hata marafiki zangu wanaponiletea zawadi. Mimi huwakikisha kwamba vizile zawadi wanaleta ni vya rangi ya nyeusi. Kwa sababu rangi ya nyeusi ni rangi nzuri. Tena ni rangi ya kufurahisha na kupendeza muno wakati mwingi ninaponunua hata kile kigari changu basi nitahakikisha kwamba ni ya nyeusi. Kwa sababu nyeusi ni nzuri. Tena ni yakupendeza.

Mimi hupata mshahara kila mwezi. Mwezi huu nitakapopata mshahara, nitahakikisha kwamba nimetumia mshahara wangu vizuri sana. Kwa njia inayostahili, sitaki kuharibu mshahara wangu. Nataka niutumie vizuri. Sitaki niuharibu hata kidogo. Nataka niuweke mengi ya kipato kikubwa changu nitakiweka kama shilingi ngapi hivi? Shilingi hivi nitaviweka kwa akiba. Nitavieka katika benki. Na nitavifunga kwa miezi kumi na mbili. Na baada ya miezi kumi na mbili kuisha, nitachukua shilingi hizo na tena ninavifunga. Nitakuwa navifunga kila mwaka kwa miezi kumi na mbili. Ikiwa basi nitafanya hivyo kote. Na nitakuwa ninaongeza ile idadi ya pesa mbayo ninafunga kila mwezi. Mshahara wangu pia utakapoingia nitahakikisha kwamba nimenunua vitu vya nyumba, na niviweke vizuri sana. Madeni pia niko nazo. Shilingi ngapi nitaweka nitalipa nayo deni? Shilingi hii nitalipa nayo deni. Vitu vya nyumba pia nitanunua kwa kutumia shilingi hii. Na hata kando ya hayo nitafanya maneno mengine, vitu vingi sana kwa kutumia shilingi kama hii, kwa kulipa hayo madeni. Mshahara wangu pia nitahakikisha kwamba nimelipa nayo kodi. Kodi ni muhimu sana kulipa. Lazima tujenge nchi letu ifaavyo. Sitaki tena kuwa na shida mingi na serekali yetu. Serekali inataka tulipe kodi na kwa hivyo, lazima mimi niwe katika mstari wa mbele. Kwa kwa kuhakikisha kwamba kodi imelipwa.

Mimi napenda vitu kubwa. Kwa sababu mimi ni mtu mkubwa. Napenda viatu kubwa, nguo kubwa. Kwa sababu niko na mwili kubwa. Na hata, mimi hupenda vitu kubwa kubwa. Na vitu ambavyo viko kwa wingi. Ni vizuri sana kuwa kubwa. Unapokuwa kubwa, basi watu pia wanakuheshimu. Watu hawata kudharau. Tena watu hawata kuchezea mchezo za taoni ndogondogo Mimi napenda sana kuwa kubwa. Huu ni mzuri sana. Tena siku zote Mimi napenda ukubwa. Kwa hivyo ukubwa ni mzuri sana. Tena ni wakufuraisha Mimi wakati wengi Mimi napenda mkate kubwa. Mkate kubwa ni shilingi ngapi? Mkate kubwa ni shilingi arubaini na tano bei bei nafuu sana tena pesa kidogo kwangukwa hivyo mimi hupenda kula mkate kubwa na chai kikombe kikubwa hata ng'ombe ninaye kubwa sana ng'ombe anaye kilo mia tano, ishirini na sita ni ng'ombe kubwa kabisa anakaa jitu. Na hivyo basi mimi niko na furaha. Kwa sababu niko na ng'ombe kubwa, anayekaa kama jitu mimi niko na furaha mengi sana kwa sababu napenda vitu kubwa na kwa hivyo mimi ni shujaa. Hata gari pia ninaponunua, napenda gari kubwa. Napenda vitu kubwa kubwa. Nitanunua gari gani? Nitanunua gari aina ya Range Rover Vala. Ama nitanunua gari aina ya Pajero Patrol. Ama ninunue Nissan Patrol. Ama nitanunua Mitsubishi. Ama nitanunua gari aina ya V8. Ama hata nitanunua gari aina ya Lexus H800. Ni gari kubwa sana na ni gari la kupendeza. Kwa hivyo, mimi lazima nitaakikisha kwamba nimenunua gari kubwa sana tena la kupendeza. Ndiposa hata mimi niweze kujiendesha kwa gari kubwa la kufuraisha.

Sasa ni wakati mzuri sana wakuenda kutembea nje. Nitaenda sasa hivi. Nitaenda sasa ili niweze kutembea hata mimi. Niweze kutangamana na watu wengine. Mimi napenda sana kutangamana na watu nitaenda nipate kutembea na nitakapo tembea najua nitapatana na hata majirani wangu. Nitakapo patana nao nitapiga nao gumzo. Kuna lile nitatembea wapi leo. Ndiyo nishajua mahali nitatembea. Juzi, jirani yangu alinionyesha mahali pazuri ambapo, pana mandhari mazuri pa kutembea. Huko ndiko nitaenda kutembea. Lazima nitaenda na najua nitapatana na jirani yangu pia huko yeye hupenda kutembea, sasa hivi nataka nivae viatu vyangu vya spoti vya vya kutoka kampuni ya Adidas. Na baada ya hiyo, nitavaa jaketi yangu. Hapana, sitavaa jaketi. Nimegeuza plan yangu. Nitabeba jaketi yangu kwa mkono. Kwa sababu kunajua mingi sana. Na sitaki nikulwe na baridi iwapo mvua itanyesha. Kwa hivyo, nitavaa kofia yangu. Na nivae shati yangu nyeupe shati ni shati nyepesi sana na nitavaa surwali pia. Suruali nitavaa suruali ya rangi gani. Suruali nitavaa ya rangi nyeusi. Napenda sana rangi ya nyeusii, kwa sasa, hebu nioshe uso, alafu nitoke. Nimimaliza kuosha uso, natoka sasa. Ndiyo hiyo nimefika. Kwa sasa, mimi najua, nitapata kutembea. Na nitapata kufanya mazowezi pia ninapo tembea. Napenda sana kutembea. Ninapo tembea, mimi huhisi vizuri sana. Kwa hivyo, natamani sana pia nipatane watu wengine. Niweze kutangamana nao niposa hata mimi niweze kuhisi vizuri. Natumaini kwamba nitaweza kurudi mapema.

Baridi ni mingi sana. Nitafanya nini ili nisihisi baridi? Ili nisihisi baridi. Nitaitajika kufa nguo nzito. Nitafaa koti ama jaketi nzito. Nitafaa jaketi gani? Ndiyo. Nikona jaketi nyeupe na nzito sana. Inetengenezwa kwa ngozi ya ngombe. Na pia imekewa ngozi ya punda. Hiyo ndiyo jaketi ambayo nitava. Ahaa. Ni jaketi nzuri sana. Itaweza kunikinga dhidi ya baridi. Baridi ni mbaya sana. Baridi si vizuri hata kidogo kwa mwili wa binadamu. Baridi ukingia kwa mwili wa binadamu bazi unaezapatwa na magonjwa kama vile malaria na hata pneumonia. Na hayo ni magonjwa hatari sana kwa maisha ya binadamu. Kwa hivyo, mimi sipendi baridi hata kidogo. Lazima nijikinge dhidi ya baridi. Nitafanya kila jambo na nihakikishe kwamba nimejikinka dhidi ya baridi. Kwa hivyo, lazima nitafaa nguo nzito nzito. Ndani nitafaa shati yangu. Shati yangu nyekundu. Na hilo shati pia nzito. Najuu nitafaa skafu yangu. Kwa mikono nitafaa glavu. Nikona glavu ambazo nilinunua na pesa zangu. Mwezi uliopita hizo pia nitavaa zitanisaidia sana kwa kukinga baridi. Nitavaa pia suruali. Suruali ndefu na nisiruali nzito sana. Nambayo pia litanisaidia vizuri kwa kukinga baridi. Na pia nitavaa soksi. Soksi nzito nzito. Na niongeze kaptula zangu. Vyatu vyangu vyakufunga. Na kwa kichwa pia nitavaa kofia. Na thani hivyo nitakua nimekinga baridi vizuri. Nitakaporudi nyumbani basi nitaweza kuwasha moto. Na nikae kando ya moto. Ndiposa nijikinge na baridi. Moto ni mzuri sana unapo ota. Nitaota moto pamoja na familia yangu. Watoto wangu pamoja na bibi yangu na jua watarudi. Na basi watakapo rudi nitaota nao moto pamoja. Nitafanya hivyo. Hili tujikinge wote didi ya baridi. Maranyingi baridi hukuja msimu wa mvua. Na mvua inapokuja na inaponyesha kwa wingi. Basi baridi hukua mingi sana. Na kwa hivyo lazima mimi nijikinge didi ya baridi. Sitaki baridi inisumbue mwili hata kidogo. Kwa hivyo lazima ni jikinge na nijitunze na ni jilinde vizuri sana didi ya baridi. Ndipoza nisiweze kupatwa na magonjwa mbaya mbaya. Kama nilivio waeleza hapo nyuma. Magonjwa kama malaria na hata pneumonia. Ni magonjwa mbaya sana ambayo uchangia kifo wakati mwingine lazima ni jilinde. Didi ya baridi kwa hivyo.

Leo nitakula chakula gani? Leo najihisi kula wali na maharagwe. Niko na wali na maharagwe kweli? Hapana, sina wali na maharagwe. Basi nitafanya haraka niende dukani niweze kununua wali. Nikona maharagwe kwa nyumba, nitayapika vizuri. Kwanza nitayatengeneza. Na nitakapomaliza kuyatengeneza, nitayapika vizuri hadi viwe sahihi. Natamani sana kula maharagwe yaliyo sahihi. Wali pia nitakimbia dukani na ninunue kilo mbili. Nitapika kilumbili ya wali. Najua nitakula pamoja na familia yangu. Tutakuwa na furaha sana. Mimi nitakula hiyo wali, nitaipika vizuri tena iwe chakula cha kupendeza mno. Lazima tutafurahia mlo huo. Wali na maharage ni chakula kizuri sana, tena ni ya kupendeza. Hiyo ndiyo chakula ama yo mimi nitapika, niweze kula na familia yangu. Sisi sote tutakua na furaha tutakapo ikula. Najua kijana wangu pia hupenda kula. Lazima atakula na najua atashiba sana.

Tatu, leo lazima niende sokoni ninunue mayai tatu. Mayai tatu ni mayai mazuri tena niyakupendeza. Nitakaponunua mayai tatu, nitakula hayo mayai. Nitayapika pamoja na kitungu na nyanya. Pia, nitanunua daftari tatu. Watoto wangu ni watatu na wote wanataka madaftari. Walimu wao waliwaambia kwamba watakaporudi shuleni kesho basi wawe na madaftari matatu kila mtu. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba kila mmoja wao akona daftari tatu. Hilo ni jambo ambalo lazima nitashughulikia. Kwanza, acha nikimbie sokoni ili niweze kununua mayai matatu. Nirudi niyapike. Na nitakaporudi pia nitakimbia dukani niweze kupata vitabu tatu. Ili watoto wangu pia waweze kwenda shuleni na waweze kusoma. Napenda sana vitu tatu. Tatu tatu kwa ajili yangu. Tatu tatu mimi naipenda kabisa. Tatu tatu kila wakati. Tatu tatu kila wakati, na lazima idumu.

Leo, lazima nitaona mpira wa Asenali na Chelsea moja kwa moja. Nitaenda katika uwanja wa Emirates kule London. Ndiposa niweze kuona mchezo huo. Huo mchezo, ni mchezo mkubwa sana wa mashindano ya karabau. Na nina matumaini kuwa timu yangu itashinda. Niko na shilingi za dola, elfu tatu, mia saba. Nimenunua tiketi mbili yangu na ya kijana wangu ndiposa tuende tukaone mchezo huo moja kwa moja. Niko na matumaini kwamba tutakapoiona moja kwa moja itakuwa ni hafla ya kufana sana kwa sababu hatujawahi kuona mchezo kama huo moja kwa moja hapo awali. Sasa kwa hivyo lazima tutajituma na tuweze kuona mchezo huo. Najua itakuwa ni mchezo wakufana kabisa tena ya kuburudisha kabisa na ya kufuraisha kabisa. Nikona uhakika kwamba kijana wangu pia atakuwa na furaha. Mimi huwa najawa sana na furaha kijana wangu anapokuwa na furaha kwa hivyo, mimi nitakuwa sawa kabisa. Ninapoona mchezo huo moja kwa moja. Sijawahi ona michezo ya mpira wa ulaya moja kwa moja hapa awali kwa hivyo hii hapa ndiyo siku yangu ya kwanza kuyaona moja kwa moja na ninamatumaini kwamba nitakuwa na furaha. Tena nitaburudika zaidi nitakapo ona hayo michezo. Nitaenda pale na kijana yangu. Na tutayaona moja kwa moja siwezi kungoja, niko na hamu sana ya kuona wachezaji wa asenali moja kwa moja hata wale wachezaji wa timu ya Chelsea moja kwa moja. Na hata pia nisisahau nitaona kocha wa Asenali moja kwa moja na hata kocha wa Chelsea moja kwa moja. Hata pia nitaweza kuona wachezaji mashuhuri. Na wale wachezaji ninaowaiga. Pale moja kwa moja itakuwa ni siku ya kufana, itakuwa ni siku ya kufurahisha kabisa. Mimi nitakuwa na furaha tele nitakapo ona huo mchezo moja kwa moja.

Lazima ninunue jaketi mpya. Sijui ninunue jaketi ya rangi gani? Nitanunua jaketi tatu mpya. Jaketi ya kwanza itakuwa ni ya rangi nyeupe. Jaketi ya pili itakuwa ni ya rangi nyeusi na jaketi ya tatu itakuwa ni ya rangi ya buluu. Mimi napenda sana jaketi. Nitakuwa navaa jaketi zangu wakati ambapo kuna baridi ama hata misimu za baridi ama hata mvua inaponyesha. Lazima nijikinge dhidi ya baridi. Kutumia jaketi zangu. Jaketi ni muhimu sana kwa hivyo, lazima nitanunua jaketi. Mimi napenda sana kuvaa jaketi. Kwa hivyo, lazima nitanunua jaketi ambavyo ni vya hali ya juu sana ama ni vya hadhi ya juu. Mimi napenda vitu vilio vya hadhi ya juu kabisa. Kwa hivyo, sitababaisha ama sita ama sitafanya jambo lote ambalo litanifanya kutokuwa na jaketi ambayo ni ya hadhi ya juu kabisa. Nitahakikisha kwamba jaketi langu ni ya hadhi ya juu na tena ni ya kufurahisha mno. Lazima nifanye jambo hilo. Sijui niende ninunue jaketi siku gani? Ndiyo, nitaenda siku ya jumamosi. Jumamosi ndio siku mwafaka wa soko. Nitaenda sokoni jumamosi ili niweze kununua jaketi yangu. Nitakuwa na furaha sana nitakaponunua jaketi yangu. Kwa hivyo mimi nitakuwa na furaha zaidi. Nitakapovaa jaketi. Nitakuwa nazivaa wakati wowote ambapo nahisi kuzivaa. Nitakuwa navaa jaketi zangu ili ziambatane na nguo ambayo navaa kwa sababu mimi sipendi kuchanganya rangi hata kidogo.

Ninahitaji chakula. Nitaenda sokoni ili ninunue chakula mingi. Ni chakula ndiyo ninahitaji kwa sasa kwa wingi sana. Ni vyakula gani ambavyo ninahitaji. Nahitaji vyakula kama kabeji, wali, sukari, mboga. Mboga nitanunua mboga aina gani. Mboga ya sukuma wiki. Itanifaa kabisa. Na hata nitaongezea mboga za kienyeji. Hizo pia vitanifaa na vipenda sana. Kando ya hayo, pia nahitaji vyakula vingine kama ndengu, samaki, kuku. Nitaenda sokoni ili niweze kununua vyakula hayo. Nitaenda kwa yule rafiki yangu ambaye huuza sokoni. Yeye huuza kwa bei nafuu. Tena ana bidhaa mzuri sana za kufurahisha.

Kesho asubuhi lazima nitoke mapema na niende kwa duka nitakapofika pale kwa duka. Kuna bidhaa mbali mbali ambavyo nitanunua. Ndiyo, lazima nitanunua bidha hayo. Pale kwa duka na nitahakikisha kwamba nimechukua hayo bidha bila kufeli. Nitahakikisha kwamba na fika kwa wakati. Kwa sababu ninapofika mapema basi nitapata bidha mazuri pale dukani pale anapo fungulia nitaongea na muuzaji pale kwa duka. Hawezi kuniachia kwa bei nafuu. Ndiposa niweze kurudi siku nyingine. Nitakua nafuraha sana. Atakapo niachia kwa bei nafuu mimi napenda sana kwenda dukani kununua bidhaa mbali mbali.